Huwa nafanya mazoezi ya mwili mara tano kila wiki kumanisha kila siku kwanzia jumatatu hadi jumamosi huwa naenda kwenye gym kufanya mazoezi. Ili kuhakikisha kuwa mwili wangu ni mwepesi na ni wa afya nzuri tena ya kupendeza.

Huwa naandaa mavazi yangu na kuhakikisha kuwa ninapendeza mwili wangu wote kuanzia kwenye kichwa hadi kwenye mguu na pia huwa nabeba kitabu changu cha kunakili hoja mbalimbali ambazo zitatolewa kwenye mkutano. Ndiposa nisisahau. Mambo ambayo yatasemwa.